Nam mimi ni binadamu wa kiume kwa hivyo huwa napendelea sana suruali kwa sababu hua hatuvalii siketi isipokuwa wale wajerumani na nchi zingine ndizo hua wanaruhusiwa kuweza kuvalia zile siketi. Lakini kutokana na mila na desturi zetu huwa hatuvalii sketi. Kwa hivo mimi huwa napendelea zaidi kuiva ile suruali ilikuweza kuonekana ya kwamba pia inaweza kutenganisha mtu ni mwanamke au ni mwanamume kwa hivyo mara nyingi huwa tunapendelea kuivalia ile suruali ili pia kuweza kutambulika kwa umbali pia.

Naam, huwa napenda sana kupika iwapo napata nafasi ya kuweza kufanya yale mapishi yangu. Huwa napenda sana kukiandaa chakula ambacho ni wali nazi na pia wakati mwingine naeza kuandamanisha kwa mchuzi wa nyama kwa hivyo. Hwa anapenda kupika sana. Kwa sababu, kile chakula cha kujipikia huwa ni kitamu zaidi. Na unaweza kukipika jinsi unavyotaka. Unaweza kukiweka zile viungo na ambavyo. Wewe mwenye unavifurahia. Kwa hivyo mapishi ni kitu na ambacho huwa nakifurahia. Na kila na wakati napo pata nafasi ya kueza kujipikia. Huwa naweza kujipikia kile chakula na ambacho nakipenda zaidi. Hivyo kueza kujifurahisha mwenye.

Naam, wakati na ambapo nimepata nafasi au fursa ya kuweza kuwatembelea wale jamaa na marafiki zangu au familia yangu, huwa napenda sana tuweze kuenda katika mkahawa, ama pia tuweze kuenda kutembea msituni au kuenda kukwea milima. Hili huwa linatupa fursa zaidi ya kuweza kuzungumza na kuweza kuongelelea mambo na ambayo ni muhimu na mambo na ambayo ni umuhimu zaidi. Kwa hivyo hili huwa linaweza kunisaidia ili kutangamana vyema na ile familia yangu.

Naam tendo na ambalo huu lilinipendeza zaidi ni lile tendo la huruma. Wakati mtu nanapo onyesha hule moyo wa huruma kwa wale wenzake hama hile timu yake ni jambo na ambalo huw lina nivutia zaidi kwa sababu iwapo mtu anayonyesha huruma hua inamaanisha ya kwamba ameweza kusaidia huhai wa mtu mmoja. Na hivo ni jambo na ambalo huwa linanivutia zahidi, iwapo mtu anaonyesha hule moyo wa huruma, moyo na ambao ni moyo mkumjufu na moyo wa kusaidia.